Mimi napenda kuwasiliana na watu kwa njia wazi na ya heshima, lakini pia yenye urahisi na unafu. Kwa mfano, uso kwa uso, napenda kuzungumza na ana kwa ana kwa sababu yanafanya mazungumzo kuwa kibinafsi zaidi na unashirikia na hisia vizuri, simu au ujumbe mfupi. Kwa mazungumzo ya haraka au kupanga mikutano, ujumbe mfupi au simu ni urahisi ya kufanikisha mambo. Barua pepe, kwa kuzungumza rasmi, kazini au kimwelekeo, mtu jambo muhimu kwa makini. Unapendelea kutumia barua pepe. Kawaida, ninapendelea kusikiliza kwanza, kuelewa kila mtu anachosema, kisha kujibu kwa uwazi na kwa heshima. Hii hunisadia kujenga mahusiano mazuri na kufanya mazungumzo kwenye tija na furaha.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga mara chache. Napenda yoga kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzisha mwili na akili. Kwa kawaida, napenda kufanya mazoezi ya msingi ya yoga kama vile kujinyorosha, kupumua, na pia kujiachilia rahisi ili kuboresha ubora na mtiririko wa damu. Yoga pia hunisaidia kupunguza msongoe wa mawazo na hunifanya nijisiki utulivu. Hasaa baada ya siku yenye shughuli nyingi, wakati mwingine napenda kuunganisha yoga na muziki tulivu au mandhari ya asili, ili uzoefu uwe kamili zaidi.

Uzoefu moja wakushangaza niliowahi ku pata ni kujifunza kitu kipia ambacho kilibadilisha mtazamo wangu kabisa. Kulikuwa na wakati niligundua kuwa jambo lililokuwa, nilichukulia kama ukweli kwa mda mrefu, halikuwa sahihi. Wanzoni nilishangaa na hata nikahisi kuchanganyikiwa, lakini baadae nilihisi furaha na ukuja wa ndani kwa sababu nilikuwa nimejifunza kitu kipia. Uzoefu huo ulinifundisha kuwa maisha yani ya na mambo mengi na ya na shangaza na kwamba kuwa tayari kujifuza au kubadili ni muhimu sana Pia ulinifanya nidhamini zaidi uzoefu mpya na watu ni naokutana nao kwa sababu mara nyingi wao huleta mafunzo ya siyo tegemewa.

Muda wangu wabure napenda kutumia kwa kupumzika au kujitenga binafsi. Mara nyingi kusoma vitabu au makala ili kujifunza mambo mapya ni ya kupanua maarifa yangu. Pia napenda kusikiliza muziki au kutazama vipindi vyenye vimeniboresha na kuniburudisha kwa utulivu. Wakati mwingine, hutumia muda huo kufanya mazoezi, mapesi, kama kutembea au kujinyorosha ili kuweka mwili hai. Pia napenda kuwasiliana na marafiki na familia kuzungumuza na kushirikia na mawazo, jambo linanipa furaha na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, muda wangu wa bure ni wa kusahulisha akili mwili na muhusiano ili nijisikie ni kiwa na nguvu na utulivu.

Napenda kuona jamii ikipiga hatua katika elimu, usawa na mashirikiano wa kijamii kwa mfano. Elimu bora kwa wote. Napenda kila mtu awe na fursa ya kupata elimu kwa kiwango cha juu bila kuzingatia hali ya kifedha au kijiografia. Elimu ni msingi wa maendeleo binafsi na ya jamii. Usawa na haki. Napenda kuona jamii ambapo kila mtu anapewa haki sawa bila ubaguzi na jinsia, dini rangi au hali ya kiuchumi. Hii hunisaidia kudumisha amani na mshikamano. Pia afya na ustawi napenda jamii yenye huduma bora za afya na ufahamu wa lishe na afya ya akili ili kila mtu awe kuishi maisha yenye tija na furaha.

Nimewahi kujaribu chakula cha kigeni na moja wapo nilizopenda zaidi ni sushi ya kijapani. Nilivutiwa sana na mchanganyiko wa ladha, laini na samaki safi, na mchanganyiko wa mchele na viungo. Ilikuwa uzoefu wa kipekee kwa sababu niligundua ladha mpya na tofauti kabisa na vyakula nilivyokula kila siku. Pia nimejaribu vyakula vingine za kigeni kama pizza a kitaliano, tako za Mexico, na krosianti za kifaransa na kila kimoja kilinipa furaha na hamu ya kujua zaidi kuhusu tamaduni zao za chakula.

Kila siku napenda kutumia usafiri wa umma kama basi au matatu pale napohitaji kuenda kazini au pahali pa mbali. Hii ni rahisi na inanirahisishia kusafiri bila stresi au kuendesha gari binafsi. Kwa safari fupi ndani ya mtaa au kijiji napenda kutembea kutumia baiskeli kwani ni njia nzuri ya kubaki na afya na kuzingatia mazingira. Mara nyingine napenda kutumia pia gari la binafsi au kuchukua absi kama zinapohitaji usafiri haraka au kwa urahisi zaidi. Kwa ujumla napendelea kuchanganyika kwa njia kulingana na umbali muda na urahisi.

Mimi hupanga na kuweka nenosiri zangu salama kwa njia kadhaa ili kulinda akaunti zangu na taarifa zangu. Kutumia mchanganyiko mgumu kama nenosiri zangu huwa na herufi kubwa na ndogo, nambari na alama maalumu ili zisije zikadirika kihasi. Mimi situmii nenosiri moja kwa akaunti zote. Kila akaunti huwa na nenosiri tofauti ili ikiwa moja imevunjika zingine ziwe salama. Kumbukumbu salama, neno siri zangu huhifadhiwa na njia salama kama paswadi meneja badala kuandika kwenye karatasi au simu kwa urahisi. Pia hubadilisha mara kwa mara, kila baada ya muda fulani na penda kubadilisha nenosiri ili niziongezee usalama.

Napenda keki ambao ni laini, yenye unyevu na yenye ladha kamili. Mojawapo napenda zaidi keki ya chokleti kwa sababu ni tamu, yenye harufu nzuri na inafraisha sana. Pia napenda keki znazojumuisha matunda au krimi kama keki ya strawberry au vanilla cream kwa sababu zinatoa mchanganyiko wa ladha laini na ni ya asili. Si tamu sana na zinafanya krki kuwa rafiki wa unywaji mbalimbali kama chai au kahawa.

Mimi napenda kutazama video mtandaoni kwenye YouTube kwa mafunzo na burudani na wakati mwingine kitoke kwa video fupi za kuchekesha au mitindo ya sasa. Pia marachache Instagramu kama kutazama mchanganyiko wa mziki mitindo au vlog za kila siku. YouTube hapo ndipo napata video nyingi za mafunzo za burudani. Ninaweza kuangalia tutorial za kupika mafunbo ya kili au video za aina mbali mbali. Pia napenda vlogi za maisha za kila siku, safari au maonyesho ya kitamaduni. YouTube pia inanisaidia kwa muziki. Hiyo inaweza kutumia kwa kulala au wakati wa kufanya kazi nyumbani. TikTok pia video fupi kama zinazokua na haraka za kuvutia. Napenda kuona video za kuchekesha, changamoto za mitindo au pia tipsi za haraka za kila siku.

Ninapenda kununua vitu mahali tofauti hapa Nairobi Kenya kulingana na kile nachotaka kununua. Mara ni mitoko ya kisasa, mara ni masoko ya jadi, yenye bei nafuu. Haya ni baadhi ya masoko ambapo watu wengi hufanya manunuzi ya kila siku. Guo, chakula, vifaa vya nyumbani na vinginevyo. Soko kubwa la vitu mbalimbali hasaa nguo za mitumba viatu na bidha za kwa bei nzuri. Masai market ni soko la binifu na bidha za mikono kama shanga vitengi na vituo vya utamaduni. Mahali pazuri pa kupata bidha za ngozi, viatu mapambo na vifaa mbalimbali kwa bei raisi ni soko ya kariyako market. Soko la katikati ya jiji, mara nyingi unapata maua matunda vya kulana at sinicraft.

Madhari nzuri niliowahi kuona ni machwe ya jua kando ya ziwa Victoria. Anga hubadilika rangi polepole, mchangwa, waridi na zambarau, maji ya kutulia ya kirejesha mwanga kama kioo, upepo, mwanana, sauti za ndege na botichache mbali huleta utulivu wa kipeke. Pia vilima vya chai kericho na vya kuvutia sana. Mistari ya kijani isioisha, ukungu mwembamba asubuhi na harufu safi za ardhi. Madhari kama hizi, ufanya usahau palika palika za maisha na kujisikia karibu na asili.

Nilipenda sana lugha hasaa kiingereza na kiswahili. Masomo haya yalikuwa yanavutia kwa sababu yanakuwezesha kujieleza vizuri, kusoma hadithi na kuelewa watu tamaduni tofauti. Pia ilinisadia kukuzia fikira za ubanifu. Nilipenda lugha kwa sababu haikuwa tu kusoma vitabu au kusarufi bali ilikuwa njia ya kuunganisha mawazo na maisha halisi. Kupitia kingereza na kiswaili niliweza kufurahia hadithi, masharti na insha ambazo zilifunga akili na kunifanya nione dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Kila somo lilikuwa nafasi ya kujifunza namna ya kueleza hisia mawazo na maoni kwa uwazi na ujasiri.

Ndio, napiga kura. Naoana kupiga kura ni wajibu wangu kama raia kwa sababu hunipa nafasi ya kutua sauti yangu na kushiriki kuamua mwelekeo wa nchi Hata kama wakati mwingine mabo hayaendi kama tunavyotarajia, bado na amini kushiriki na ni bora kuliko kukaa pembeni. Kupiga kura, hufanya nijisikie kuwa sehemu ya mabadiliko na mastakabali ya jamii. Kwa mfano, kupiga kura, kunahusiana na kuwa na sauti katika mabadiliko, sio tu kwa kiongozi, bali pia kwa sera, ambazo, huadhiri jamii nzima. Hivyo kushirika katika uchaguzi, ni njia ya kuonyesha usalahi, wajibu na ushirikiano wakiraiya. Pia ni fursa ya kujifunza kuhusu viongozi, sera zao na mipango yao. Jambo ambalo linasaidia kufanya maamuzi sahihi.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano, ni kuhakikisha ujumuishi, uwazi, ufanisi wa kitaarifa, ndani na njia shirika. Hii najumuisha mambo kadhaa muhimu, uwazi wa usahihi. Taarifa zote zinapaswa kuwa wazi, sahihi, na si zito na mkanganyiko ili wafanyakazi au wateja, waweze kuelewa vizuri. Kusikiliza kwa makini, si tu kutuma taarifa, bali pia kusikiliza maoni, malalamiko na mapendekezi ya wengine. Hii husaidia kutatua matatizo haraka. Upeo wa haraka wa taarifa, mawasiliano yenye kasi na ufanisi kuokoa muda na kuzuia upotevu wa fursa au matatizo yasiyoeleweka.

Napenda kuandika zaidi kwa sababu, kuna nipa nafasi ya kuonyesha upinifu na kufikiria kwa kina. Kwa mfano, kuandika insha, hadithi au maelezo hunisaidia kupanga mawazo yangu hatua kwa hatua, kuchagua maneno sahihi na kueleza hisia au maoni bila haraka, ni kama kuunda picha kwa maneno, kila sentesi inaweza kuwa kipande cha hadithi au kumbu kumbu. Hata hivyo, kuongea pia ni muhimu sana, upatishia hisia moja kwa moja, huunda mahusiano ya haraka na kufanya mawasililo kuwa ya moja kwa moja. Kuongea pia kuna nifundisha kusikiliza kwa makini, kuelewa maoni ya wengine na kujifunza kubadilisha luga kulingana na muktatha.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo muhimu na mimi huchukua hatua kadhaa za kawaida ili kulinda mazingira. Kutumia mifuko ya kubeba ya muda mrefu, badala mifuko ya plastiki ya kutumia mara moja, napendelea kutumia mifuko ya kitambaa au chuma. Kuepuka bidhaa za plastiki zisizo za lazima kwa mfano, vinywaji vya vyombo vya plastiki vya kutumia mara moja, hupunguzwa au kubadilishwa cha chombo cha kudumu. Kunywa maji kutoka kwenye chupa ya kudumu, badala chupa za plastiki, ninatumia chupa za chuma au glasi. Plastiki zote zinazoweza, kubadilishwa ama kutumiwa tena, hupangwa tofauti na taka nyingine ili zisiweke kutumika tena. Kununua bidhaa zilizo za plastiki, rafiki kwa mazingira napendelea bidhaa zilizo kwenye karatasi, kioo au metali badala ya plastiki.

Mimi hungoja barua pepe mara mbili ama tatu kwa siku, asubui, mchana, hata wakati wajioni. Mimi hupendelea kukagua mara chache kama mara moja tu kwa siku ili kuhepuka usumbufu na kupunguza mawazo. Wakati mwingine, kwenye kazi ninazohitaji mawasiliano ya haraka, ninaweza kufanya mara nyingi zaidi, labda kila saa au kila muda mfupi. Kuna faida kubwa kuangalia barua pepe kidogu kidogo ili kuhepuka kupoteza muda mwingi badila ya kuibuka kila dakika.

Napenda chai. Chai inanikumbusha hali ya utulivu na joto, hasa subui au wakati wa zungumzo na marafiki. Napenda ile chai yenye kiuwevu, kidogo cha maziwa na sukari kidogo. Kwa sababu inafanya ladha ya asili, ya majani na chai. Pia kunywa chai, inanipa muda wa kupumzika kidogo, kuzingatia fikra zangu na mara nyingi ni wakati nzuri wa kufurahia, kitu fanua kidogo pamoja nayo. Kwa kifupi, chai ni rafiki wa kila siku kuliko kahawa kwangu. Kwani inaleta raha na utulivu zaidi kuliko kuamsha tu mwili.

Ninathamini mafanikio ya binafsi yanayouhiusiana na ukuwaji na mafanikio halisi kazini. Kwa mfano, kukamilisha kazi ngumu kwa ufanisi. Kuwa na kazi nzima au mradi mgumu, uliokamilika bila makosa, kuna leta kufarikijika na kujivunia. Kujifunza study mpya, kama kujifunza programu mpya, lugha au mbinu ya kazi ambayo inakuza ujuzi wangu ni mafanikio ya nayodhaminiwa sana. Kufanikisha malengo binafsi kama kuweka malengo ya mwezi na yafanikisha inanipa wakikisho motisha ya kuendelea.

Napenda mchezo ya mpira wa miguu kwa sababu unachanganya mikakati ya akili na nguvu za mwili. Kila mchezo ni tofauti, huwezi kufahamu hatima ya goli hadi dakika za mwisho na hiyo inafanya kila dakika kuwa ya kusisamua. Pia mpira wa miguu unaleta ushirikiano mkubwa, unajifunza kuaminiana na wachezaji wenzako, kupanga mbinu za kushambulia au kujilinda na kushirikiana bila kusema kila kitu. Mbali na burudani, mpira wa miguu unasaidia kuboresha afya kwa jumla, unaongeza stamina, nguvu za miguu, uratibu wa mwili na pia husaidia kupunguza mawazo. Kwa upande wa kijamii, kucheza mpira unaleta marafiki wapya, na nafasi ya kushirikiana katika timu, jambo linalojenga uhusiano wa kudumu.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hufanya mambo yanayosaidia kutuliza akili na kurudisha umakini kwa mfano. Kupumzika kidogo, kuchukua dakika tano au kumi, kutojali kazi, kunywa maji au chai na kupumua kwa kina. Kutembea kidogo, kwenda nje au kutembea ofisini, kunanisaidia kupunguza mawazo na kuongeza mtiririko wa damu. Pia kupanga upya kazi, kuangalia orodha ya kazi na kupanga kipaumbele, kinachosaidia kupunguza msongo. Mazoezi ya kupumua au tafakuri. Hata dakika chache za kupumua kwa utulivu, hunisaidia kueleza msongo wa kili. Pia kusema hapana au kuomba msaada, sio lazima kubeba kila kitu peke yangu, kuomba msaada kunanipunguzia msongomano wa kazi na wasiwasi.

Mimi napendelea kufanya kazi zote za nyumba lakini kazi ninayoichukia zaidi ni ya kusafisha cho. Sababu ni kwamba ni kazi chafu kidogo yenye harufu isiyopendeza na mara nyingi inahitaji umakini mkubwa na bidii ndio ni muhimu sana kwa usafi wa nyumba, mara nyingi nakwepa kama ni kazi nyingine naweza kufanya kwanza. Kazi nyingi nazoweza kuwa nisizozipenda ni kupiga vacuum, kufua, vyombo venye mafuta makali au kusanya vazi yalio kwenye kwa sakafu lakini choo ndicho kinachokuwa na nafasi ya juu ya kwanza kazi chukizo.

Mie napenda kuandika kwenye kompyuta zaidi kuliko kwa mkono. Sababu ni kwamba kuandika kwa kompyuta ni haraka, rahisi, kurekebisha makosa na unahakikisha kuhifadhi na kushiriki maandishi. Pia kunatoa nafasi ya kutumbia sana kama speli checki au formatting ama jambo linalofanya kazi iwe safi na venye mtindo. Hata hivo kuandika kwa mkono pia kuna faida kunasaidia kuzingatia mawazo zaidi, kuboresha kumbu kumbu na kuna hisia ya binafsi. Lakini kwa kazi nyingi za kila siku, kompyuta ndio napendelea kwa sababu inakua muda ni nafanya kila kitu kuwa rahisi.

Napenda kula nje ya nyumba kwenye mikahawa midogo yenye madhari tulivu na chakula safi. Napenda mahali ambapo kuna mazingaatio ya asili kama miti au bustani au kiti kilicho karibu na dirisha lenye mwangaza wa jua. Hii inanifanya kula kuwa kupumzika na kufurahisha. Sio tu chakula bali pia uzoefu wa mazingira. Pia napenda migahawa ambao ina chakula cha haraka lakini safi au vile vidogo vya kombe cha chai au kahawa au kitofunwa kidogo. Kwani napenda kupumzika kidogo na kufurahia ladha. Kwa kifupi ni mahali panapojumuisha furaha ya chakula na utulivu wa mazingira.

Kwa kawaida, napenda kuchaji kifa changu mara moja kwa siku. Mara nyingi usiku bada ya shuguli zote za siku kumalizika. Hii ina nisadia kuhakikisha asubuhi kifa kikotayari kwa matumizi ya siku nzima bila wasiwasi. Lakini kuna siku ambapo, natumia simu sana. Kama kuangalia video, kucheza michezo, au kufanya kazi mtandaoni na betiri inapungua haraka. Katika hali hiyo, huwa nina charge tena mchana kidogo ilikuwa kuhakikisha siendi na kifaa kilicho hatarini kuishiwa na betiri. Pia mara nyingine napendelea kutumia charge ya haraka ikiwa nipo nje na nahitaji kifa haraka. Lakini kwa kawaida, hujaribu kuepuka charge ya mara kwa mara midogo ilikulinda afya betiri kwa muda mrefu.

Kwanza ninapoanza kazi napendelia kuanza na mambo machache ya msingi ili kujiandaa kisaikolojia na kisahida. Kuanda mazingira, ninaweka eneo la kazi, safi na ninalohitaji, vyote kama kalamu, kompyuta au faili ziko karibu. Hii inanisadia kuepuka usumbufu wa muda, naangalia ratiba au mpango wa siku, naangalia kazi zilizopangwa, muda wa kufanya kila moja na ipi inashugulikia kazi za dharura. Kwangua na wamawasiliano, kutazama barua pepe, ujumbe au taarifa za haraka, ili kuhakikisha sina kitu cha dharura cha kushugulikia na maramoja.

Hekima niliyojifunza maishani ni mchanga nyiko wa uzoefu, makosa na mafanikio. Hapa kuna baadhi. Sababu ya uvumilivu vina faulu zaidi ya hasira. Mara nyingi kushukulikia mchanga moto kwa utulivu na kutumia akili kunaleta matokeo bora kuliko kuchukua hatua kwa ghafla au kwa hasira. Kujijua ninguvu. Kujua nguvu na udhaifu, wako nikunikusaidia kufanya maamuzi bora na kuepuka makosa ya siyo ya lazima. Kila kitu kinabadilika. Hakuna hali au mchangamoto inaudumu milele. Hivyo ni muhimu kubadiliana na mabadiliko kwa urahisi na kukua kutokana nayo.

Mimi kushughulikia wateja ni jambo muhimu sana kazini na kwa kawakaida hufanya kwa hatua zifuatazo. Kuwa mwangalifu na kusikiliza. Kwanza nasikiliza kwa makini, kila mteja anachosema nahakikisha nimeelewa tatizo ama hitaji yao bila kusisia. Hujibu kwa hishima na adabu na watembelea wateja kwa hishima kwa maneo mazuri na kwa sauti yenye upole hata kama wateja wako wamelelamika au wakiwa na gathabu. Kutua suluhisho au msaada haraka, baada ya kuelewa tatizo na jaribu kutoa suluhisho inaloweza kutatua tatizo au kueleza hatua zinazofuata kwa uwazi.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Ni uzoefu wa kipekee kwani unakutana na kazi za kipekee, za wasanii, picha, michoro, skolupuya na mara nyingi sana za kisasa. Tunajifunza mengi kuhusu maana ya kazi, ubunifu na jinsi ya kila msanii anavyotumia rangi, mwanga au umbo kueleza hisia. Pina ni nafasi nzuri ya kuchukua mapumziko, kupata mskumono na kufurahia uzuri wa mambo madogo kama texture ya rangi au undani wa maelezo. Wakati mwingine, maonyesho hata hufundisha subira na jinsi ya kutambua uzuri uliko karibu nasi.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani huku nikendelea kukuwa binafsi na kuwasaidia wengine. Natamani kufikia kiwango ambacho kazi ninayofanya inanipa utulivu wa kifedha na kuniruhusu kuishi maisha ninayochagua na wakati huo huo huwa ni msaada kwa familia na jamii yangu. Pia nina ndoto ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kila wakati ili niwe bora zaidi kesho kuliko nilivyo leo. Zaidi ya yote, ndoto yangu ni kuwa na maisha yenye amani, afya njema na furaha ya kweli.

Jambo muhimu kwangu la dini ni imani na badili. Siyo tu kufuata kanuni au sharti, bali kuhishi kwa njia ya haki, koenyesha upendo, huruma na heshima kwa wengine. Pia ni muhimu kwangu kuwa na utulivu wa ndani kupitia maombi, tafakari au ibada, kwani usaidia kubadiliana na changamoto za kila siku kwa amani ya moyo. Kwa kifupi, kipengele cha dini, kinachonivutia zaidi ni kuhishi maisha yenye maana, kusaidia wengine na kuwa mtu bora zaidi kila siku.

Ninashugulukia muda wa mwisho kuhitaji mpangilio na nidhamu. Hapa ni jinsi ninavyiofanya. Kuangalia muda mapema. Mara nyingi napitia kazi zenye muda wa mwisho mapema ili nijue nilini inapaswa kukamilika. Hii husaidio kuepuka msongo wa ghafla. Kugawa kazi sehemu ndogo. Badala ya kuangalia kazi mkubwa kama jumla na igawa sehemu ndogo ndogo na kueka muda wa kila sehemu. Hii huifanya kazi kuwa rahisi na kushugulikia. Kueka kipa umbele. Ninaangalia nisehimu gani muhimu zaidi au yenye muda mfupi zaidi na kwanza na yo kwanza, pia kutumia mbinu za kuzingatia muda. Kama timer au kalenda za kazi, zina nisaidia kukumbuka muda uliobaki na kuhakikisha sifanyi kazi kwa haraka bila kupoteza muda.

Mji wangu wa kuzaliwa ni kisumu na kuna mambo mengi mazuri yanayo nikumbuka kutoka utotoni. Kwa mfana, kumbukumbu za kucheza na marafiki kwenye maziwa ya Victoria, harufu ya asili ya mazingira na upendo wa familia. Mji wangu maarufu wa tamaduni yake, watu wake wa karimu na madhari ya kuvutia. Mara nyingi na pohisi nastroljia napenda kurudi kisimu ili kukutana na familia, kuangalia mahali nilikuwa na kujizingia tena katika utamaduni wa nyumbani. Kuna wakati mwingine hasa napohisi, umekosa kitu cha asili na ambapo unahitaji kurudi nyumbani ili kuhishi nguvu za kupata amani ya ndani.

Kueka afya nzuri, ni jambo linalohitaji mchanga nyiko wa mwili, akili na lishe. Hapa nina vyofanya, lishebora. Nina hitaji kula chakula chenyilishe kamili, mboga matunda, protini, na nafaka kamili. Pia, kupunguza vyakula vyamafuta makali na sukari nyingi. Mazoezi ya mwili. Nimeweka taratiba ya kufanya mazoezi angalau maratano maratano kwa wiki. Kama kutembea, kukimbia, au yoga. Hii hunanisaidia moyo, misuli na mistamina. Kukaa mbali na stresi, napunguza kila siku kufanya meditisheni au kusoma ili akili ipate kupumzika na kudumisha utulivu wandani. Pia kulala ya kutosha, ninahakikisha ninausingizi wa agala, masaa saba ama nane kila usiku kwani usingizi nzuri ni muhimu kwa afya na mwili na akili.

Kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu ni jambo muhimu sana kazini na kwa kawaida, hufanya kwa njia zifuatazo. Kuwasiliana wazi kwa heshima, nahakikisha maneno yangu ni wazi, yenye adabu na hayaleti mganyiko. Hii husaidia kuepuka matatizo yasiyo ya lazima. Kusikiliza kwa makini, siwezi kusialiana vizuri bila kusikiliza maoni, changamoto au mapendeleo yao. Kusikiliza hunisaidia kuelewa hali kamili, kutumia njia tofauti za mawasiliano. Wakati mwingine tunaongea uso kwa uso, wakati mwingine kwa barua pepe, ujumbe mfupi au simu, kila njia unatumia kulingana na umuhimu wa mazungumuzo. Pia kushirikiana, kazi nyingi hazifanyiki peke yangu. Kwa hiyo, huwa nafanya kazi kwa pamoja, tukigawanya majukumu na kusaidiana pale panapohitajika.

Kitindo kimoja cha wema ambacho, nimewai kufanya na siwezi sahau nilisaidia jirani yangu ambaye alikuwa akishugulika na matatizo ya kifedha ya kighafla. Nilimsaidia kwa kuumpa chakula, kushirikiana nae kupanga bajeti na hata kumsaidia kupata kazi ndogo ya muda ili aweze kujitegemea kidogo. Kitindo hicho kilinifundisha mambo mawili, kuwa na huruma kwa wengine na kubadilisha maisha ya mtu kwa mamsada ndogo. Nilihisi furaha kubwa kuona jinsi msada yangu ilifomsaidia jirani wangu kupata utulivu na matumaini mapya.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto. Kila moja lina uzoefu wake wa kipekee. Kutembelea ziwa kunanipa utulivu mwingi, kuona maji yaliyotulia, upepo mwanana, na kusikia sauti za asili, kunapunguza mawazo. Mara nyingi napenda kukaa kando ya maji, kuangalia mandhari, au kuzungumza na watu waliokuja kupumzika pia. Mtoni nako kunafurahisha kwa njia tofauti, hasa kwa sababu ya maji yanayotiririka, inanipa hisia ya uhai na mwendo wa maisha. Wakati mwingine, napenda kutembea kando ya mtu kulowesha miguu majini au kupiga picha za mazingira.